Tukio langu lile muhimu sana kwa maisha yangu ni wakati nilikuwa darasa la saba na nikawa nimerudia. Lakini baada ya wiki kama tatu mwalimu wa hesabu akagundua wale wako darasa la nane wanaanguka. So wakanichukua wakanipeleka darasa la nane kufika nikakuta hesabu moja wote walikuwa wameanguka. Akaniambia nilifanye mbele ya wote nikafanya na nikapita na kutoka pale ni tulikuwa watu thelathini na tatu. Tukafanya mtihani kufanya mtihani nikawa namba namba kumi na tisa kutoka pale tukafanya ingine nikawa namba sita na kutoka pale nikawa napita. Nafuzu vizuri.